Umeme uki katika, mara nyingi na chukua kama wakati wa mapumziko kidogo. Naweza kuwasha tochi ya simu, kufungua dirisha ili nipate hewa safi, halafu na sikiliza radio au mziki, ulio pakuliwa. Wakati mwingine natumia hiyo nafasi kusoma kitabu, kuandika mawazo yangu, kuzungumza na watu wa nyumbani, mambo ambayo huwa tunasahau tukizidi kushikuwa na screen ya simu. Ikichukua muda mrefu, huwa naandaa mshumaa na kupanga kazi zangu ili nikiwasha umeme tena na heza zijirjelea.

Kinachonipa motisha kazini ni kujua kwamba kile ninachofanya kina maana. Nikiona juhudi zangu zinasaidia mtu kuboresha mchakato au kuleta motokeo halisi moyobwangu unapata nguvu. Pia napata motisha nikijifunza kitu kipya au nikipewa changamoto inayonifanya nikue. Na kwa ukweli ni kwamba kutambuliwa hata kwa maneno machache ya shukrani kunafanya nijisikie kuthaminiwa na kunisukuma kufanya kazi zaidi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue au samawati. Inanikumbusha utulivu wa anga, utulivu wa bahari, mambo ambayo yanasaidia kupumzika kwa mawazo. Na vitu kadhaa vya rangi hiyo, kama shati, daftari, na hata jalada la simu. Blue hunifanya nijisikie mtulivu, salama na mwenye umakini zaidi. Naiona mara nyingi angani, hata asubui na jioni, na pia kwenye mavazi, na vitu vya kazi, kwa sababu ni rangi raisi kuendana na nyingine.